Rangi ninayoipenda kwenye ukuta wa chumba changu ni rangi nyeupe. Kwani huwa inavutia alafu huwa inapea inaongezea nyumba mwangaza. Kwa hivyo hamna giza mingi sana pale. Shida yake ni kuchafuka lakini hiyo sio shida.